Ninapendelea kuvaa kofia haswa wakati wa jua kali na pia wakati wa mvua inanisaidia sana kujizuia na makali ya jua na pia wakati wa mvua inanisaidia wakati ambapo ninayeshewa kuzuia makali ya mvua. Kwa hivyo ninapenda kuvaa kofia kwa majira fulani.

Muda wa mwisho naushughulikia kwa kutazama mambo ambayo ni ya muhimu zaidi ambayo sijaweza kuyafanya ili nikaweze kuyafanya ndiposa wakati muda unaisha niwe nimekamilisha mambo ambayo yanapaswa kuwekwa kipaumbele. Na pia ninachukua muda wa mwisho. Ninatumia muda wa mwisho kutazama yale mambo ambayo nimeyafanya ili nikaweze kuona kama kuna marekebisho ambayo yanapaswa kufanyika.

Ninafanya mambo kadha wa kadha kuwatia wenzangu moyo. Jambo la kwanza, ninazungumza nao na kuwaonyesha jinsi ambavyo yapo matumaini. Jambo la pili pia, ninajaribu kufanya mambo ambayo yatawafanya waone kukiwa na matumaini ili niweze kuwatia moyo.

Ripoti za kazini huwa ninaziandaa kwa kuangalia vipengele tofauti. Mambo tofauti ambayo yamefanyika kazini. Ninaangalia kwanza jinsi ambavyo tumefanya na jinsi ambavyo tumeweza kufikia. Mambo ambayo tulihitaji kuyafanya. Na pia ninaweza kuangalia mambo ambayo hatukuweza kuyafanya ili nikaweze kuyaweka pamoja.

Nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki wakati ambapo nilikuwa shule na hata wakati ambapo nilikuwa nimemaliza shule, nimekuwa ninaenda kwenye tamasha za mziki. Haswa mziki ambazo ni za kumtukuza mungu, ambazo ni za kumuinua mungu, nimekuwa ninaenda kwenye hizo tamasha za mziki sana.

Tabia za watu ambazo zinanichukiza ni nyingi. Moja wapo ambayo inanichukiza ni mtu ambaye anataka watu wamuelewe na yeye hataki kuelewa watu wengine. Anataka watu wafanye vile ambavyo yeye hatafrahia. Lakini hataki yeye kufanya vile ambayo watu wengine wataridhika.

Ninapenda sana kufanya kazi nyumbani, ninapenda sana kufanya kazi nikiwa nyumbani, kwa maana inanipatia nafasi ya ya kufanya nikiwa na utulivu, kufanya nikiwa ninaweza pia kukaa na familia yangu, na pia inanisaidia kuwa na wakati ambapo ninaweza nika pumzika.

Na shugulikia kazi za dharura. Kwa njia tofauti. Njia njia kwanza ninaziweka katika katika mpangilio kulingana na vitu ambavyo vinapaswa kwa kipa umbele. Hili nikaweze kuvikamilisha kwa haraka. Kabla nifanye shuguli zingine na mambo mengine ambayo haina au dharura ama haina haraka.

Ninapenda sana ugali, hicho ndicho chakula changu ambacho ninakipenda zaidi. Lakini haswa sipendi ugali, ninapenda mboga ya kukula na ugali. Sana sana wakati ugali inaletwa ikiwa na kitoweo kama samaki, kama kuku, kama nyama iliyopikwa vizuri, iliyochomwa vizuri. Lakini sipendi ugali ikikuja na mboga kama cabbage.

Biashara. Ndivyo, nimefikiria kuanzisha biashara kwa mara kadha wa kadha, hata nikaanzisha biashara. Kwa hivyo, mawazo wa biashara nimekua nayo tangu nilipokua mtoto, mawazo wa biashara nimekua nayo, niko nayo bado, na pia nimeweza hata kuanzisha hio biashara.

Asali, asali naipenda sana, asali naipenda haswa. Ninapo kula na kitu kama mkate, ninapoweka kwa chai, ninapotengeneza naayo majimoto ninaitumia asali kwanjia tofauti, naipenda sana kuitumia kwa mana inanipatia nafasi ya kutumia kwa njia tofauti.

Wakati wa likizo, wakati mwingi huwa ninaenda kuhubiri na wakati ambapo sijaenda kuhubiri, ninajistawisha kwa kukaa na familia yangu na pia kwa ku kutembea na marafiki, na pia kukaa na watu ambao ni wakaribu kwangu.

Mradi mpya wa kazi ninauanza kwa kuangalia kwanza malengo nilio nayo ambayo ninapaswa kuyafikia. Kisha ninatafuta vikundi vya watu ambayo ninapaswa kufanya pamoja nao. Kisha ninawaelimisha nawafundisha na kisha ya hapo ninaanzisha mradi mpya.

Wakati niko kazini nashughulikia udhaifu wangu kwa njia tofauti, njia ya kwanza ni kujielimisha, kusoma, ili nikaweze kushinda udhaifu, njia ya pili ni kusoma kutoka kwa wengine na kushirikiana pamoja na wengine, ili nikaweze kujisomesha na kujifundisha kutoka kwa.

Ninapenda kuvaa nguo za aina tofauti. Sana sana napenda kuvaa suti wakati ambapo niko katika mikutano ambayo ni official na pia ninapenda kuvaa nguo ambazo sitanipatia uhuru wakati ambapo niko katika mikutano ama maeneo ambayo hayahitaji kuwa na nguo za official.

Kuoga, kuoga ninaoga, kuoga ninaoga mara mbili kwa siku, lakini pia ninaeza nikaoga mara moja, kwa hivyo inategemea na jinsi ambavyo siku imekua, nikiwa nikona shuguli nyingi za kutoka, nitaoga asubui na pia jioni nioge, lakini nikiwa nimeshinda tu kwa nyumba, nitaoga mara moja jioni, nikienda kulala.

Matendo ya wema nimewai kufanya mengi, kitendo kimoja cha wema ambacho na kukumbuka zaidi ni wakati ambapo niliweza kusaidia mtu ambaye alikua katika shida, nikaweza kumpatia fedha na nikaweza kumuelimisha na kumsaidia katoka katika shida aliyokuwa nayo.

Mfumo wa simu ninao upendelea sana ni simu ya opo. Nimekuwa nikitumia simu ya oppo kwa muda mrefu. Ninapenda jinsi ambavyo ni simu ambayo haiwezi ikasumbua. Ni mfumo ambao unaeza kupatia service kwa muda mrefu. Bila kuharibika, bila kuharibika kamwe. Napenda sana mfumo wa simu ya oppo.

Nkufu zangu kazini ziko katika teknolojia. Mimi ni na uzoefu wa kutumia teknolojia na kwa hivyo nina iangalia ikiwa ndizo nkufu zangu. Kuwa na uwezo wa kutumia teknolojia inanisaidia sana kufanya kazi kwa wepesi, kwa haraka na pia kufanya kazi za aina tofa.

Huwa spendi sana kusubiri kwenye mustari, hasua kama ni mustari mrefu sana. Wakati mwingi najihisi nimechoka, najihisi sina uvumilifu, wa kuendelea kusubiri, hasua kama mustari ni mrefu sana, huwa ni najihisi kuchoka, na pia ni najihisi kukosa uvumilifu wa kukaa kwenye mustari mrefu.

Huwa ninapenda sana kujifunza historia, kwa maana wakati ninajifunza historia, ninajua mambo mengi yakiwemo safari ambayo nimeweza kuitembea kama mtu binafsi, mahali ambapo tulitoka. Historia imekuwa ni muhimu sana na ninapenda sana kujifunza, kusoma vitabu, kusoma habari kwenye mitandao ili nikaweze kujua historia.

Ninatumia programu nyingi kwa mara nyingi lakini programu moja ambayo ninaitumia sana ni programu ya whatsapp programu ya facebook. Hizo ninazitumia sana kwa mara nyingi haswa wakati ambapo ninatumia simu ninatumia sana hizo programu.

Usiku kabla ya kulala, kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuoga, kisha kupiga mswaki, na kisha kuvaa mavazi ya kulala. Nikisha fanya hivyo, nina omba kumshukuru mungu kwa sababu ya siku, kwa sababu ya umbali ambao amenitoa, najiombea kwa sababu ya usiku huo, na kisha najiombea kwa sababu ya siku inayofuata, kisha nalala.

Wakati wa mapumziko kazini, ninatafta marafiki, tunaketi, tunazungumza, tunaweza tukazungumza kuhusu mambo katha wakatha, ikiwemo siyasa, tunaweza tukazungumza historia, tunaweza pia tukazungumza kuhusu maisha ya kawaida. Lakini katika wakati wa mapumziko, mara nyingi mimi huzungumza na marafiki na kuwa na wakati na marafiki.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo ninakumbuka kumbukumbu nzuri ya wakati nilipokuwa mtoto ni wakati nilikuwa nacheza mpira, nikiwa shule ya msingi, nilikuwa mchezaji ambaye ninaaminiwa sana. Mchezo huo ulikuwa wakati ambapo tulienda katika mashindano. Tukacheza mchezo huo na tukacheza kwa ueledi sana nikiwa na timu yangu. Tukaweza kuushinda mchezo huo tulizawadiwa sana tulizawadiwa na walimu tukazawadiwa na wanakijiji tukazawadiwa na watu wa jamii kwa maana mchezo huo ulikuwa umetarajiwa sana na ulikuwa umetazamwa sana hata ulikuwa umetazamwa kwenye runinga ya kwamba timu ambayo itashinda itapewa zawadi mingi na hivyo ndivyo hiyo ndiyo kumbukumbu nzuri ambayo ninakumbuka wakati nilikuwa mtoto.